Mimi napenda kuandika sana. Na pia kuongea. Kwa hivyo ukiandika kishwahili ni mzuri sana kuliko kuongea sababu na pia kuongea pia bado. Tunajua najua zote. Sababu ni lugha ambayo niliyefunzwa. Tangu nikiwa mdogo tangu nikiwa shule. Kwa hivyo ya.